Kama ilivyo desturi yangu, kila asubuhi napo amka kabla ya kwenda kazi ni na ule utaratibu wangu wa asubui ambao umeundwa ili kunipa nguvu na utulivu kabla ya kuanza kuwahudumia wanainchi wangu kule ofisini. Na hivi ndivyo asubuhi yangu inavyokuwa kwanza kabisa mimi huamka na shukurani saa kumi na moja na nusu alfajiri. Naanza siku kwa maombi au tafakari fupi ya shukrani. Huu ni muda muhimu wa kuweka niya ya kuwa na siku yenye tija na amani jambo la pili ambalo mimi hufanya ni yoga na mazoezi kwanzia saa kumi na moja na dakika arubaini na tano hadi saa kumi na mbili na robo asubuhi na kama nilivyo sema mimi ni mtu ambaye napenda kufanya yoga kwa dakika thelathini kwa maana huwa inanisaidia kunyoosha misuli na kuamsha akili hali ya hewa ya asubuhi hapa kitale huwa ni ya ubaridi mzuri kwa hivyo mazoezi hunipea joto kidogo taratibu wa tatu ambao mi hufanya ni usafi na utunzaji wa nywele kwanzia saa kumi na mbili na robo hadi saa kumi na mbili na dakika arubaini na tano baada ya kuoga maji ya moto na lea nywele zangu kwa kuzichana na kupaka mafuta ya asili ili ionekane nadhifu kwa kazi za ofisini baadaye nivae mavazi yangu ya ya kazini yaliyo andaliwa usiku uliyopita utaratibu unao fuata ni kiamshakinywa ikiwa ni saa moja asubuhi. Sinywi kahawa pekee na kula kiamsha kinywa kinacho shibisha kama vile chai na maziwa mayai na pengine kipande cha mhogo au viazi vitamu kutoka soko letu hili hunipa nguvu ya kudumu hadi mchana utaratibu unaofuata ni safari ya kwenda ofisini ikiwa ni saa moja na nusu mimi huanza safari ya kuelekea ofisi saa moja na nusu na naezatumia bodaboda au gari na furahia kuona jua likichomoza juu ya milima kulecherengani na fika ofisini dakika kumi na tano kabla ya saa mbili kamili utaratibu unaofuata ni kuanza kazi ikiwa ni saa mbili kamili mimi huwa kisha kuwa saa mbili kamili nimefika ofisini na kupanga siku kabla ya kwanza mambo mengine.